Shuleni nilipenda sana somo la biolojia. Nilikuwa na azma ya kuwa daktari baada ya masomo yangu. Kwa hiyo nilifanya bidii sana katika somo la biolojia na nilikuwa pia nalipenda sana. Nilikuwa adi na penda kujua zaidi vile mwili wetu sisi kama binadamu unafanya kazi pia nilipenda kujua zaidi vile miti inavyofanya kazi vile miti hupandwa kwa hiyo nilijipata ani nilipenda sana somo la biolojia kushinda masomo mengine yote.